Naam najiona kuwa mtu wa ubunifu ubunifu hunisaidia kuona fursa katika changamoto na kuona mambo katika mtazamo mpya. Mara nyingi, ubunifu wangu hujitokeza ninapokutana na tatizo badala ya kukata tamaa hujaribu kufikiria njia mbadala au wazo jipya la kulitatua hii hunisaidia kufanya ma kazi kwa ufanisi na pia kujifunza mambo mapya kila siku.

Napenda kusoma vitabu vya aina vya kujijenga na vinavyongeza maarifa. Vitabu vya aina hii hunisaidia kuelewa maisha vizuri zaidi. Kunipa motisha na kunifundisha namna ya kuboresha mawazo na tabia zangu. Kila ninaposama vitabu vya kujijenga nahisi kama ni najiona kuwa na nguvu, ndani na kujiamini. Pia napenda vitabu vya kueleza maisha ya watu walio fanikiwa. Kusoma safari zao kuhunipa motisha na kunionyesha kuwa mafanikio yanahitaji juhudi subira na nidhamu hadithi za kweli hunifanya nijifunze kutoka kutokana na makosa na mafanikio ya wengine. Mara nyingine napenda pia vitabu vya elimu au mwarifa ya jumla vinavyoeleza mambo kwa kina lakini kwa lugha rahisi. Vitabu hivi hunisaidia kupanua uelewa wangu na kunifanya niwe mtu anaejijua mambo mbali mbali.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni kipindi cha taarifa na mafunzo hasa vile vinavyo elimisha na kuniongeza maarifa. Napenda vipindi vinavyo zungumzia maisha halisi maendeleo au vinavyo nifundisha jambo jipya vipindi vya aina hii hunifanya nijiskie kama natumia muda wangu vizuri ninapotazama televisheni pia napenda vipindi vya hadithi au tamthilia ambayo vina mafunzo ya maisha. Napenda tamthilia zinazo onyesha changamoto za kila siku, familia hau kazi kwa sababu huwa zinafunza maadili kama uvumilifu, bidii na heshima. Ninapozitazama mara nyingi najikuta nikijifunza kutokana na na makosa na maamuzi ya wahusika. Wakati mwingine napenda pia vipindi vya burudani hasa pale ninapohitaji kupumzisha akili lakini hata hivyo hupendelea burudani venye ujumbe au mafunzo fulani ndani yake si ya kupoteza muda tu.

Na linda faragha yangu mtandao ni kwa kuwa makini sana na kile ninacho shiriki. Kwanza kabisa ni sishiriki taarifa binafsi ovyo. Kama namba ya kitambulisho taarifa za benki au nywila najua kuwa mara tu taarifa zikishawekwa mtandaoni ni vigumu kuziondoa kabisa. Pia hutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali na jitahidi kutotumia nywila moja kwa moja kila kitu. Na mara nyingine hubadilisha nywila ilikuongeza usalamu. Pia napenda kweka uthibiti wa hatua mbili pale ni inapowezekana. Pia huwa makini na tofauti na viungo vinavyo fungua. Sibonyezi link ni sizo zifahamu hasa zinazo tumwa bila mailezo ya wazi hii hu nisaidia kuepuka wizi wataarifa au virusi. Kwa upande wa mitandao ya kijamii ninaweka mipangilio ya faraga vizuri na chagua ni nani anaweza kuona machapisho yangu au kunitumia ujumbe hii hunisaidia kuthibiti watu wanao fika mitandao ni.